Nigependa kutembelea maeneo ambapo ni ya asili, maeneo kama vile yenye barafu, maeneo ya misitu, maeneo yenye maziwa, yenye bahari, yote haya ningependa kuyatembelea ni kiwa na familia yangu. Ni maeneo ambapo ningepata fursa ya kuweza kujipumzisha, kutafakari mambo ya leo, mambo ya jayo. Lakini vile vile ni maeneo ambapo utulivu wake huleta muunganiko mzuri wakifamilia, wakukaa pamoja na kushiriki michezo kama vile ya barafu, kuogelea. Lakini vile vile kuinda na fursa ya kuweza kupata vyakula ambavyo ni vya asili.